Wakati wa jua kali napenda kukaa kwa nyumba, kutulia, kutazama video, kwa simu ama kwa televishoni, kukaa pekeangu ama na rafiki zangu, napenda pia kusikiriza nyimbo, za kanisa, au zozote zile.

Wiki ya kazi naipanga kama vile kutega muda wa kufanya kazi, muda wa kupumzika, na pia muda wa kufanya ma shuguli zangu binafsi kama vile kujiburudisha hivi.

Jambo ambalo ni muhimu kwangu katika dini ni kutembelea katika vituo vya wazee. Watoto mayatima, watoto wasiojiweza kuwasaidia. Pia kanisani kuwa na maombi wakati fulani.

Siku yangu ya kuzaliwa naweka mikakati kama vile kualika marafiki ili kusherehekea siku hiyo kwa nyumba na pia tunatembea mahali tofauti tofauti.

Napenda kuwa mahali pa tulivu pasipokuwa na kelele. Na mahali pia panapo pendeza wakati wowote. Kwa ajili ya mapumziko na pia kujiburudisha.

Ili kulinda mazingira nayasafisha kutoa makaratasi chupa au uchafu wowote ambao unaweza kufanya mazingira yawe chafu na pia kunyunyuzia maji miti ili iwe ya kupendeza na pia ili iweze kustawi vizuri.